Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia ni ya maana somo ambalo ninadhani kila mwanafunzi anafaa kuwa anajifunza shuleni. Napenda historia kwa sababu ya tueleza vile ambavyo binadamu alianza maisha ya hapa duniani na vile vile. Historia imefanya niweze kuelewa jinsi na ambavyo maisha yetu hapa Africa ilivyokuwa kuwa baada ya wazungu kuja kutufanyia mambo ambayo labda hatukupenda na pia historia ni muhimu kwa vile tunaeza kuelewa jinsi ambavyo serikali ilitengenezwa jinsi ambavyo serikali ilifanya kazi na jinsi ambavyo ukiwa na shida unaeza kusuluhishwa naam.

Kusema ukweli, sipendi kukimbia kwa sababu mimi sio mwanariata sana. Lakini, ninapenda pia kufanya mazoezi ingine ambayo ni ya gym. Lakini kukimbia hivi la hasha, sipendi kukimbia.

Kusema ukweli, sipendi kuvaa kofia kwa vile kofia vile ambavyo ninaiona laweza kufanya naam lakukinga kutoka kwenye jua. Lakini kofia sipendi kwa vile utajaa jasho kwenye kichwa na utaeza kuhisi kama kwamba unataka kujikuna sana kwenye uso. Yaani si jambo ninalopenda si jambo ninalopenda la na pia mimi ni ghulamu mwenye nywele refu. Yaani nina ile ambayo tunaita nina rasta mimi kumaanisha. Nikivaa kofia nywele yangu ni kubwa kumaanisha kabla nipate kofia ambalo litafaa kichwa yangu yote labda huo utakuwa muda mwingi zaidi naam.